Napenda kuenda cinema kama mara mbili kwa mwezi. Hiyo ni sana sana kuangalia zile filamu ambazo zumetokia mpya. Au kama ninaenda kuangalia sanaa ambazo watu wanafanya watu wa nchi yangu wanafanya sanaa tofauti kama muziki ama kama wanafanya kujaribu kuigiza vitabu na kuigiza watu tofauti.

Sanaa ninayoipenda ni muziki sana sana kwa sababu unaweza kusikiza muziki kutoka maeneo mbalimbali na muziki tofauti na pia unapata kuwa wanatumia instruments mbali mbali kuweza kucheza muziki. Hivyo basi hiyo sanaa huwa inanifurahisha sana nikilinganisha na sanaa zingine.

Ndiyo, nimeweza kuenda kwenye tamasha kadhaa za muziki, sana sana za wanamuziki wa hii nchi yangu. Kwa sana, ninapenda wakati bendi ya Sauti Sol iki perform na hao wamekuwa na tamasha juzi, si kitambo sana, na iliweza kujumuisha watu wengi na wanamuziki wengi, sana sana wa Kenya na pia wale wa kitambo. Na kwa hivyo mimi kuenda tamasha za muziki mbali mbali.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kuenda nje, kujumuika na wenzangu, kuna mahali, kuna tamasha, kubwa linafanyika, la kuvuka mwaka, na ninapanga kuenda ili nifanye shughuli hii na wenzangu, na nakumbuka mwaka jana pia nilifanya kitu kama hiki, nilienda kwa tamasha, tukavuka mwaka, tukapiga kelele, tukapiga shangwe, nderemo, vifijo, nduru.